Nguo za joto. Njia bora ya kujikinga na baridi ni kuvaa nguo za tabaka kadhaa. Tabaka za hewa zilizo naswa kati ya nguo husaidia kuhifadhi joto la mwili. Kuvaa nguo zilizo tengwa kwa vifaa kama sufu, fulana au manyoya ya bandia. Pia kutosahau kuvaa kofia mitandio na glavu ili kufunika sehemu za mwili zinazo poteza joto haraka. Vinywaji na milo ya joto. Kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu ya moto husaidia kuongeza joto la mwili na kuweka na maji ya kutosha. Milo yenye lishe, kula milo ya yenye lishe na moto kama vile uji vyakula vya nafaka au vyakula vingine vyenye joto husaidia kutoa nishati inayo hitajika ili mwili uweze kuzalisha joto lake mwenyewe. Kwa kuzingatia vidokezi hivi, ninaweza kupambana na baridi kali na kubaki na afya njema.

Mimi ninaweza kusomea habari mtandaoni kupitia majukwa mbali mbali ikiwa ni pamoja na Facebook na X kama ilivyoitwa zamani Twitter. Facebook nijukwa ambalo linakurasa rasmi za vyombo vya habari, waandishi wa habari na mashirika mbali mbali ambapo huchapishwa habari na makala. Ninaweza kufuata kurasa hizi na kupata taarifa mpya moja kwa moja kwenye ukurasa wao wa habari. X. Inajulikana kwa kasi ya usambazaji wa habari mara nyingi habari zinazochipukia huonekana hapa kwanza. Watu mashauri wanasiasa na vyombo vya habari vingi hutumia X kusambaza taarifa fupi na viungo vya habari kamili. Majukwa haya hurahisisha upatikanaji wa habari na kuwafanya watu wawe na ufahamu wa haraka wa matukio yanayo endelea ulimwenguni kwote.

Ndiyo, ni natumia video kwa mawasiliano ya WhatsApp Calls na Zoom. WhatsApp Calls zimeundwa kwa ajili ya mawasiliano ya kibinafsi na rahisi kati ya marafiki na familia. Nirahisi kuanzisha simu moja kwa moja au za kikundi ndani ya programu ya WhatsApp. Inaweza kuchukua hadi wa shiriki thelathini na mbili kwenye simu ya video ya kikundi kwenye simu ya mkononi. Simu zote zinalindwa na usimbaji fiche wa mwisho kwa mwishi kuhakikisha faraga. Vipengele ni pamoja na kushiriki screeni, kuunda viungo vya simu na kunyamazisha wa shiriki. Zoom imejengwa zaidi kwa ajili ya matumizi ya kitaalamu na mikutano mikubwa ya biashara au elimu. Mipango ya Zoom inaweza kuhudumia idadi kubwa zaidi ya washiriki hadi miamoja kwa mpango wa bure na zaidi kwa mipango ya kulipia. Inatoa zana nyingi za ushirikiano kama vile viumba vya kuvunja breakout rooms, ubao mweupe whiteboarding, ushiriki wa screeni wenye noti na rekodi za mikutano. Inafanya kazi vizuri na kalenda mbalimbali na zana za uzalishaji na inapatikana kwenye mifumo mingi. Inajumuisha zana za AI kusaidia kwa muhtasari wa mikutano na hatua zinazo fuata. Kwa muhtasari, Whatsapp inafaa kwa simu za haraka na za kirafiki huku zoom ikifaa zaidi kwa mikutano iliyo pangwa na ya kitaalamu yenye vipengele vingi vya usimamizi.

Napenda sana kununua vyombo vya jikoni. Vyombo hivi ni kama vyombo vya kupikia. Hivi ni vyombo vinavyo tumika moja kwa moja kwenye jiko au oveni. Kama vile sufuria, kikaangio na vyombo vya kuokea. Faida kuu ni uwezo wao wakusambaza na kuhifadhi joto sawasawa na ubora wa vifaa. Huamua uimara wake na matokeo ya chakula. Zana za mandalizi. Hizi ni zana ndogo za mkono zinazo saidia katika kukata kupima na kuchanganya viungo. Mifano ni visu, vipimio na vijiko vya kukoroga. Zana hizi hurahisisha kazi ya maandalizi kuokua mda na kuhakikisha usahihi katika mapishi. Vyombo vya kuhifathi. Usaidia kuhifathi chakula kibichi au kilichobaki kupunguza upotevu mwachakula na kueka jikoni safi. Vyombo vya kupakulia. Hivi ni sahani bakuli na glasi. Zinazo tumika kupakulia na kula chakula. Kuchagua viombo sahihi, kunaweza kuongeza usalama wa chakula kuokua muda na nishati na kuboresha matokeo ya upishi.

Mimi upendelea mwanga wakati. Ni mzuri sana kwa sababu unatoa usawa kamili kati ya mwangaza, mkali na mwangaza hafifu. Kwanini napenda mwanga wakati. Faraja machoni. Mwanga wakati ni rafiki kwa macho na upunguza mkazo. Hasa nyakati za jioni, hali ya utulivu, huunda mazingira ya kufurahisha na utulivu na kusaidia mwili wangu kupumzika baada ya siku ndefu. Ninaweza kukaa katika mazingira ya muanga wakati kwa muda mrefu bila kuhisi uchovu. Tofauti na muanga mkali wa blu. Hata hivyo, muanga mkali unafaita zake kwa umakini na tija wakati wa mchana.

Kula chakula cha mchana. Kwanza napenda kuzungumza na rafiki wakati nikila chakula cha mchana. Hii husaidia kujenga mahusiano na pia kupata nishati mpya. Kutembea kidogo, baada ya kula, mimi hupendelea kwenda kwa matembezi kidogo nje ili kupumzisha akili yangu kidogo. Hii hunisaidia kuwa na utulivu na kurejesha umakini.

Githeri iliyopikwa vizuri ni chakula kitamu kinachopendwa sana. Hasa inapopikwa hadi mahindi na maharagwe vilainike kabisa. Githeri iliopikwa vizuri kwa muda mrefu hadi viungo vyake vikaribiane kuyeyuka mdomoni na mchanganyiko wa ladha uwe umeshikana vizuri. Githeri inaweza kuboreswa kwa kuongeza viungo mbalimbali ili kuifanya iwe na ladha tofauti. Na yenye lishe zaidi, ninaweza kuongeza karoti, viazi, au mboga za majani kama spinachi au kabichi. Pia, kuongeza nyama ya kusaga au vipande vya samaki, kunaweza kuifanya iwe mlo, kamili na mnono zaidi. Kwa kweli, uwezo wa githeri kubadilika kulingana na viungo ninavyochagua, ndiyo unaoifanya kuwa chakula cha kipekee na kisicho chosha.